Unatumia muda wako wa bure vipi, muda wangu wa bure sana sana mimi natumia kupumzika, natumia kutuliza akili, natumia kuweza kupata ili nguvu na pia kujienjoy na kuricharge, ili nitoke e na nguvu zaidi ama nikiuwa mgeni au geni, nguvu geni.

Nakumbuka mwalimu mgani kutoka shule, nakumbuka walimu wengi wengi sana kutoka shule, shule ya msingi na pia shule ya sekondari ama shule ya upili, nakumbuka walimu katha, nakumbuka mwalimu wa darasa, nakumbuka mwalimu wa historia, nakumbuka mwalimu wa hisabati, nakumbuka wale walimu ambao nilikuwa naenjoy ama niliweza kufanya somo lao na nikaweza kufurahia ama kujijenga.

Niambe kuhusu timu yako unayoipenda ya mipire wa miguu, napenda timu ya Manchester United, nimeipenda kwa muda sasa inakaribia labda kumi na tano hivi, mchezo wa kushangaza wa timu yako, timu yangu imecheza michezo mingi ya kushangaza bana, ungependa kueleza ni mchezaji gani unapenda katika timu yako, Napenda wachezaji wa wote wa timu yangu kwa sababu ni timu yangu So napenda wote kwa kuwa wanafanya kazi kama timu Unahisi nini timu yako inaposhinda, nahisi furaha, nahisi vizuri Ndio.

Je, unapenda kupika ndio. Mimi ni mtu ambaye napenda kuandaa vyakula vyangu. Mimi mwenyewe. Mimi ni mtu ambaye napenda vyakula ambavyo vimeandaliwa pale nyumbani. Si vyakula vya hoteli ama vyakula vya haraka pale mitaani ama njiani. Mimi ni mtu ambaye anapenda kula vyakula vyangu. Ambavyo nimeweza kujitayarishia nyumbani.

Je, unapenda kuchora au kupaka rangi? Nilipokuwa mdogo nilikuwa napenda kuchora, nilikuwa napenda kuchora viumbe vingi, nilikuwa napenda kuchora watu. Lakini kwa sasa nimekuwa mkubwa, na kwa sasa ningependa kujua kupaka rangi. Kwa sasa nataka kutafuta mtu ambaye anajua kupaka rangi ili aweze kunifundisha.

Ni muziki gani unausikiliza mara nyingi? Mara nyingi mimi nasikiliza muziki wa aina ya hip hop mziki ambayo unatokea nchi ya USA ni muziki ambayo nimesikiza kwa muda wa kama miaka sita hivi ni muziki ninayopendelea na ni muziki pia ninayofurahia kusikiliza wakati ninaposikiliza.

Unapendelea mwanga mkali au mwanga wa kati napendelea mwanga wakati sana sana napotumia aina ama vitu vya teknolojia Unapendea mwanga wakati kwa kuwa ni mzuri kwa afia ya macho kuwa na mwanga wa kati Mwanga kali yaweza kuua macho ama kuharibu macho.

Unacheza na nani mara nyingi? Mara nyingi ndacheza na marafiki, na familia, na ndugu, na dada, na mtu wa yoyote ambaye nitapata au mtu yoyote ambaye tukona mausiano, ya karibu ama tumejuana kwa mda mchache au mda wakitambo. Bora tunajuana, bora tunezacheza ni saa.

Je, unapenda asali? Ndiyo mimi napenda asali, asali ina manufaa mengi Asali inaeza tumika kama dawa, inatumika kuhifadhi vyakula, ina ladha tamu Unaezaiweka kwa vitu vingi na itumike kama sukari. So, ndiyo mimi ni mtu ambaye nimelelewa kwa asali na nalipenda asali, linanipendeza.

Unatumia simu yako kwa nini zaidi? Simu yangu mara mingi naitumia kwa mtandao zaidi. Sikuizi mtandao una kila kitu una habari. Una njia za kupeana ama kulipa pesa kwa shughuli tunazozifanya. Simu una kila kitu mpaka kazi zingine wazipata kwa simu. Njia zingine za kupata pesa wazipata kwa simu. Sa simu mimi hutumia kila siku kila wakati.

Jee, we ni mtu wa ubunifu. Ndiyo, ningependa kufikiria ya kuwa mimi ni mtu mbunifu. Kwa kuwa masomo, si kuwa mbaya vile. Masomo nilieza kupita, nilieza kufanikiwa. Apo awali nilipokuwa mdogo nikuwa napenda kuchora. Saa, sithani kama waeza jua kuchora, ama waeza penda kuchora kama wewe si mbunifu.

Unafanya mazoezi ya mwili mara ngapi? Unafanya mazoezi ya mwili mara ambili au tatu kwa wiki kulingana na kazi wakati muda au fursa Kila wakati mara mingi mimi huifanya asubuhi kwa sababu ni wakati ambapo una nguvu nyingi ni wakati ambapo akili iko freshi mwili uko freshi, misuli iko freshi, ndiyo.

Unapata habari wapi maramingi mimi ya habari zangu na zipata pale mtandaoni, pale youtube, sikuizi pia zile channel ama zile mfereji via tv nyingi zimefungua channel pale youtube so maramingi mimi upata pale habari zangu ama nitapata mtandaoni kwenye vyombo via social media au mtandaoni ma app kama zile Instagram ama Telegram ama Facebook. Mahali popote ambapo habari inaezapatikana.

Unapenda kufanya kazi peke yako hama na wengine? Inadepend, inahusu ni kazi gani? Ni kazi ambalo naeza fanya peke yangu? Ama ni kazi ambalo naitaji watu? Kama naitaji watu, mimi ni mtu ambaye siogopi kuomba msaada ama ama kuitisha msaada. Mimi ni mtu ambaye napenda kufanya kazi na timu. Iwapo shugli yenyewe inahitaji timu. Lakini kama inaitaji ujuzi wangu pekee angu na naeza bila usaidizi basi ndalifanya peke angu.

Nje, unapenda mvua. Siezi sema napenda mvua. Ati nalipenda, kulipenda kutoka kwa roho, ama kutoka kwa moyo. Lakini lina ponyesha kama ni baada muda wa kiangazi, kama inatoa lile vumbi, na pia lile joto linapunguka. Naeza kufurahia na kulipendelea wakati huo labda.

Unasherekea siku ya kuzaliwa vipi? NaIsherekea kwa kutafakari Si kwa kufanya sherehe, kwa kutafakari mwaka ninayoimaliza na pia kwa kujaribu kupanga mikakati na mipango ya mwaka unaokuja ni nini ninacho taka kupata kwa mwaka huo? Ni goli gani ninayo? Ni nini nataka kufaniki wakatika mwaka huo? Hivyo ndo mimi husherekea siku yangu ya kuzaliwa.

Unafanya nini kila jioni kabla ya kulala? Kabla ya kulala mimi kawaida kama kila mtu nakula, nasuguwa meno, naoga, naeza kutayarisha manguo zangu za kesho yake nazieka hapo ili asubui niweze kuoka muda. Naweka pia vifaa na vitu ambavyo nitahitaji kesho yake pale ili viwe kwa ukaribu na ili niweze kuokoa muda kesho yake ya subuhi.

Unakumbukumbu gani nzuri shuleni? Shuleni ninakumbukumbu mingi nzuri lakini tulikua tunapenda hili siku la jumamosi. Jumamosi tulikua tunaachiliwa, tunawochi filamu, na mpira ya miguu, ya premier ligi ya ama ile ligi ya uingereza. Tulikua pia tunasikiliza muziki. Ndio hio ndo kumbukumbu nzuri ninayo ya shule ya upili.

Unajihisi vipi kuhusu wasilisho na mi nasema yakuwa mimi ni mtu mwenye akili wazi Nahisi kuhusu wasilisho ni kitu ambacho tunahitaji ni kitu ambacho ni muhimu ni kitu ambacho kinahitajika kwa mawasiliano, kwa kazi na kwa kila mahali panapohitajika.

Niambie ni kuhusu nchi ungependa kutembelea nchi ngependa kutembelea Labda ni Afrika kusini Ama ile ambaye tunaita South Africa kwa kimombo ni nchi ambaye ni nchi kipa umbele, kipa umbele Afrika ni nchi ambaye ina teknolojia nzuri ni nchi ambaye ina barabara nzuri ni nchi ambaye ningependa au ningefurahia kutembelea miji zake sana sana mji wa Pretoria na Johannesburg.

Unafanya nini kukamilisha kazi kwa wakati? Kukamilisha kazi kwa wakati unapanga muda wako na unaeza kufuatilia muda wako kwa umakini. Na kwa utaratibu, unapofuatilia kazi kwa umakini na utaratibu mara mingi utapata yakuwa unakamilisha kazi ipasavyo, kwa wakati na muda ifao na wakati na muda ambaye ukonayo.

Je, unapenda kuzungumza kuhusu siasa, ndio mimi ni mtu ambaye napenda kuzungumza kuhusu siasa, mimi ni mtu ambaye anapenda kujihusisha na siasa Kwa kuwa na amini siasa, hujishughulisha na kila kitu ama iko kwa kila kitu, kwanzia kwa uchumi, kwanzia wapi, wapi, yote yana depend ama yanategemea siasa Tunahitaji viongozi wazuri ili nchi liwe nzuri hatuwezi kuwa na nchi nzuri, lenye uchumi nzuri lenye wanainchi ambao wanafaidika na kushukuru serekali iwapo viongozi si wazuri.

Mafanikio gani umepata kazini? Mara mingi kazini pale kazini, kila kitu ninachotaka kufanya, kila kitu ambacho naseti, goli, la kufanya. Kwa muda mchache au muda wowote mimi, kufanikiwa kufanya jambo hilo na napendelea hayo. Nimeweza pia kujifunza uvumilivu kazini na ni kitu ambayo najivunia.

Unapendelea kitanda kigumu au kizuri? Mimi napendelea kitanda kizuri. Kitanda ambalo nitakuwa ''comfortable'' ama nitaweza kustarehe bila kupitia shida mingi ama kuwa na maumivu, kesho yake ninapoamuka. Sipendi ile kitanda ngumu kwa kuwa unapata kinakufinya saa zingine.

Mandhari gani mzuri umewahi kuona? Nimeona mandhari mengi mzuri, lakini labda nitaje matatu ninayo kumbuka zaidi. Nakumbuka nipokuwa mdogo, babangu alinipeleka kwa safari hili la biashara hizo saidi za kericho, mosoriot, kapisabet huko. Katika umri huo kuona shamba la majani chai lilikuwa linaka nzuri sana lilikuwa lina furahisha lilikuwa linaka nzuri I think mandhara ya pili ambayo nimeona ambayo yamenifurahisha ni bahari Ndiyo mimi ni mtu ambaye napenda bahari Napia nikiwa pale pwani ni napenda tu kwenda kubarizi pale baharini nikiongea na bahari Nasikia saa zingine bahari ya jibu maombi.

Mazingira gani ya kazi unapendelea? Mi napendelea mazingira ya kazi ambayo imetulia, mazingira ya kazi ambayo maoni na fikra na mawazo ya kila mtu yanasikizwa, mazingira ambayo kila mtu anahusisho katika ile kutafuta suluhisho, mazingira ambaye watu wanapewa zawadi ama wanaweza kupewa shukrani kwa kazi nzuri ambayo imefanyika.

Malengo gani unayo kwa kazi yako, nina malengo ya kujijenga, nina malengo ya kuwa bosi, malengo ya kuwa bosi wangu mimi mwenyewe, malengo ya kujifanyia kazi mimi mwenyewe, si kuandikwa, si kusimamiwa, mimi ndiye ambaye nataka kusimamia watu si kusimamiwa.

Unasheherekea siku kuu vipi, nasherekea siku kuu na marafiki, na familia Tunaenda tunasherekea kwa kula mlo nzuri, mlo ambao kila mtu anapendelea na mlo ambaye kila mtu anafurahia kukula Ndiyo, tunaeza kumshukuru mungu na kufurahia Uzalio ama yesu alipozaliwa.

Unapumzika vipi baada ya siku ndefu? Baada ya siku ndefu mara mingi mimi ndafika pale nyubani nioge Unapooga mwili na akili inakuwa freshi Baada ya kuoga mi ntatafuta pia ile shughuli ambayo mi hufanya nikitaka kupumzika yaeza kuwa kulala, yaeza kuwa kutazama filamu au televisheni yaeza kuwa kutembea.

Unafanya nini kuongeza uzalishaji wako? Kuongeza uzalishaji wangu mimi natambua zile sehemu ambaye nina ubunifu ama nina uwezo zaidi ama pia zile sehemu nina udhaifu pale kwa udhaifu najaribu kurekebisha udhaifu huo pale ambapo nina nguvu zaidi najaribu kuongeza hilo nguvu ama najaribu kutafuta njia ambayo hiyo nguvu yaeza nijenga zaidi ama yaeza kuwa mingi zaidi ili yawe na manufaa mengi zaidi.

Unaenda maktabani mara ngapi? Mara mingi mi huenda maktabani mara moja kwa wiki. Mara mingi mi husoma kitabu kwa wiki moja kwa kuwa nina shughuli na kazi nyingi. Mara mingi mi husoma kitabu kimoja kwa wiki na naenda maktabani kuchukua kitabu hilo mara moja kwa wiki.

Niambe kuhusu kinywaji unachokipenda zaidi Unaweza kushiriki ni kinywaji gani au ni kwa nini Mimi napenda kinywaji cha coffee ama kahawa Napenda kahawa sana kwa kuwa Yanauchangamfu na kutuliza akili vizuri Inajua kuchangamusha mtu Inajua kupunguza mawazo mengi Inajua kupea mtu ile ustaarabu ile fokasi ya kushughulikia kazi fulani wa fulani.

Programu gani ya simu utumia kila siku Natumia programu ya WhatsAppu na Instagramu na Facebook kila siku Kwa siku siezi kosa kupitia apu zile Kwa siku siezi kosa kupitia programu zile Programu zile zina mambo mengi, mengi sana kazini, nyumbani, mtandaoni, habarini, wapi.

Uri gani ungependa kumpa mtu anayeanza kazi unapoanza kazi, kwanza kitu cha kwanza Iwapo bosi wako ako na makosa au la Jifunze kunyenyekea, jifunze kuwa chini ya bosi Kwa kuwa waeza jifunza mengi mengi zaidi kwa kuwa chini ya mtu Kuna mtu ambaye huenda na kujipata pale juu Lazima upande lile ngazi pole pole na kwa utaratibu na ujifunze kusikiliza na kuangalia. Utajifunza mengi mengi sana.

Kazi gani unayoidhamini zaidi Nilipokuwa mdogo pale shule ya msingi Nilitaka sana kuwa Engineer kwa kiswahili yaitwaje Nilitaka kuwa muhandisi wa ndege Nilitaka kuwa fundi wa ndege Nilitaka kuwa injinia ama muhandisi wa ndege ni kitu ambayo nilikuwa nimedhamini zaidi ni kitu ambacho nimekuwa nakitaka sana sana lakini maisha ilifanyika.

Mafanikio gani ya binafsi unayodhamini kazini. Nadhamini mafanikio ya kujifunza ama kujielimisha kazini pale kwa kuangalia, kwa kutazama, kwa kusikiliza. Nadhamini pia mafanikio ya kuweza kujifunza uvumilivu. Uvumilivu ni chombo ambacho chahitajika kazini sana sana.

Unapenda kuwa mahali pa aina gani, napenda kuwa na mahali ambapo pana utulivu, mahali ambapo pametulia, mahali ambapo hapana kelele mingi, mahali ambapo naeza kupata kila kitu ambacho nahitaji kwa urahisi. Si ati nipande gari sijui niende wapi, mahali ambapo kuna duka, kuna magari, kuna barabara, na vitu vyote ambavyo nahitaji.

Niambe kuhusu kazi au masomo yako. Unaweza kushiriki ni kazi gani au masomo gani unaofanya? Masomo ninaosoma somo la mazingira hile yani kwa kizungu tunaita public health. Mimi ni daktari wa kuzuhia ama daktari wa mazingira. Ni masomo ambaye sikuwa nataka kufanya. Ni masomo ambaye tu yalinipata. Lakini ni somo ambalo kwa sasa Nafurahia kulifanya na ni somo mbalo natarajia kubobea muda unapopita, ama unapoyoyoma.

Tabia gani za watu zinazo kuchukiza? Tabia ya masengenyo, tabia ya kuto, tabia ya jirani wenye roho chafu, jirani ambao wanakuja wanaeka godoro, la kulala, ambalo likona mkojo mbele ya mlango ya watu. Nachukia tabia hizo, inanichukiza sana.

Unapenda kufanya nini na marafiki zako? Marafiki zangu napenda kujihusisha nao na shughuli ambazo zinatupa furaha. Shugli ambazo tunafurahia kuzifanya. Shugli ambazo zinatujenga na ambazo zitakuwa na kumbu kumbu. Tunapoendelea kuwa ama tutapokua wazee na tutakua tunatafakari tukicheka.

Unapenda nini kuhusu shirika langu? Anapenda kuhusu shirika langu kwa kuwa kuna mawasiliano ya kutosha, watu wanaelewana, mawazo fikra na maoni ya kila mtu yanaweza kusikilizwa, kila mtu anaweza kuhusishwa na kupata suluhisho kwa changamoto zinazotukumba.

Unapenda kuenda sinema mara ngapi? Sinema ni kitu ambayo mimi huenda labda mara moja kwa mwezi na kama labda ni kipindi, ninacho kitarajia ama kama ni filamu geni Filamu ambayo inatarajiwa na watu wengi na pia ni filamu kubwa.

Unafanya nini kulinda mazingira? Kulinda mazingira nahakikisha kuwa natumia vitu ama vyombo ambavyo vinaeza kutumika mara kadhaa. Si vitu vya kutumika mara moja na kutupwa. Nahakikisha kuwa pia namwaga maji, machafu, mahali ambapo yanafaa. Ili umbu na vitu vingine vya uchafu visiweze kuelea.

Unapenda kula wapi nje ama nyumbani. Mimi ni mtu ambaye napenda kula nyumbani. Chakula ambacho mimi mwenyewe nimekitayarisha Chakula ambacho mimi mwenyewe nimekiadaa pale nyumbani. Sipendi kula vyakula vya hoteli ama vyakula vya nje kwa sababu hauwezijua kimeandaliwa vipi.

Unakaa hadi saa ngapi usiku? Mara mingi mimi hukaa hadi saa saba ama saa nane ya usiku. Mara mingi nikifanya kazi ama nikitazama filamu ama televisheni ama nikiwa tu pale mtandaoni. Mara mingi ntajipata sa 6, 7 ama 8. Ndio naingia pale kitandani kulala.

Unapigia picha mara ngapi? Sina ratiba ya kupigia picha ama siku ambalo nasema ili ndo siku la kupiga picha. Mi hupiga picha wakati wowote ambao nina ile fursa ama nina ile muda ama wakati wakupigia mi nitapigia picha. Sina wakati maalumu ya kupiga picha.

Unatazama video wapi mtandao ni maramingi ndatumia YouTube ama TikTok ama pia Instagram Sikuizi video zapatikana kila programu ata Facebook naona malipopote video kwenye app izi zote, kwenye programu zote, zote zina video So mimi huoana video kwa programu zote niko nazo.

Somo gani la sayansi unalolipenda, napenda somo la biolojia, nakumbuka kuna wakati nilikuwa nataka kuwa daktari, nilikuwa napenda somo hilo, nilikisoma kwa mda mwingi sana, na nikitu ambacho niliweza kufurahia, nikitu ambacho nilikipenda, na mshukuru Mungu kwa hilo fursa ingawaje sikuweza kuwa daktari.

Je, umawai jifunza kupigia gita la, hasha, sijawai kujifunza kupiga chombo chochote cha muziki, na nijambo la kushangaza kwa wengine. Lakini wakati ujao, nataka kujifunza kupigia zile dramu. Ndiyo, mimi ni mtu ambaye naona neza jienjoy, ama neza furahi, ama neza pendekezo kupigia dramu.

Unafanya nini wakati wa mapumziko ya mchana na barizi na tulia na naeza kutafuta lile jambo ambalo lanifurahisha kufanya. Labda nikupitia mtandaoni, kutembea, kulala, ama kuwatch filamu, kitu yoyote ambacho kitanifurahisha kufanya, mimi ndio huyo, mimi nitakifanya.

Je, unatua sadaka u michango, ndiyo mimi ni mtu ambaye natua sadaka kwenye kanisa Mimi ni mtu ambaye nimetua michango kwenye matanga ya watu, kwenye mchango ya kusaidia kulipa hospitali mchango ya kusaidia kulipa karo Mimi ni mtu ambaye hutoa, kwa kuwa na mimi kutoa ndiyo kupata.

Unashambuliaje mabadiliko kazini. Mi ni mtu ambaye napenda mabadiliko. Mi ni mtu ambaye akili iko wazi, akili inakubali mabadiliko kwa kuwa. Unapokubali mabadiliko vitu nzuri mingi ufanyika. Mabadiliko hukuja na mazuri yake. Na yanaeza kubadilisha.

Eleza hali ya hewa leo, labda ni jua mawingu au mvua, leo kumekuwa na mawingu na mvua ya rasha rasha kidogo Nasikia baridi sana, nimevaa nguo nzito kwa sababu ya hali hii ya hewa Siwezi sema ya kuwa napenda hali hii, lakini hivi majuzi pamekuwa na kiangazi so mvua kidogo pia ni nzuri unafaa kufanya nini katika hali hii ya hewa kuvaa nguo nzito na kuweza kujikinga dhidi ya baridi kwa kuwa yanaezaleta magonjwa.

Niambie kuhusu likizo ya kwa ya ndoto, unaweza kushiriki ni mahali gani ngependa kuenda Ningependa kuenda nchi la Amerikani, ningependa kutembele jiji la New York, ningependa kuona The Statue of Liberty, ningependa kuona Central Park na ngependa kuwa kutembele hile building ya Empire State.

Je, unapenda kuoga kwa maji ya moto, hapana mimi napenda kuoga kwa maji ya baridi, sipendi kuoga kwa maji moto Labda kukue ni baridi sana ama ni ule msimu wa mvua kali na baridi mingi Lakini kwa kawaida ama kwa kila siku ni maji baridi bana.

Napendelea kunyoa au kuvaa ndevu, mi nimtu ambaye napenda kuvaa ndevu, napenda kuwa ndevu ni kitu ambacho, kinapatikana kwa muwanaume kama, na ni kitu ambacho kinatambulisha muwanaume, saa sioni haja ya kunyoa au kunyoa, kunyoa ndevu bana, sioni haja.

Chakula gani unachopenda zaidi. Mimi hakuna chakula ninachopenda zaidi kuliko nyingine. Mi ni mtu ambaye napenda kujaribu vitu hapa na pale. Vitu kadhaa ili nieze kujua ni nini nakipenda. Ni nini sipendi. So mi ni mtu ambaye napenda kutry different things manze. Vitu tofauti tofauti.

Jee unapenda kusafiri na ramani ya uGPS GPS ni raisi lakini pia inakuja na matatizo yake ya kuwa Uwezijua nani pia na kuangalia ama atakufuata na hilo uGPS Lakini kaa pia unaezatumia ramani ama kama ramani liko Hapo mimi ni mtu ambaye naezatumia ramani niache GPS.

Unafanya nini wakati wa mapumziko kazini? Wakati wa mapumziko kazini ni wakati ambapo unaenda pale labda chooni, unaeza kujisaidia, ili uwe mwili free yaani. Unaenda pia labda nje unabarizi. Labda kama ni wakati wa kula unakula. Ama pia wawezafanya zoezi pale nje labda ukimbie pale na pale urudi manze.

Changamoto gani unakutana nazo kazini. Changamoto mingi labda ya pale kazini ni kutoelewana na wenzako, lakini kinapotokea unofaa kujua kua mawasiliano hutatua tatizo ama kitu changamoto lolote. Sasa mnafaa tu kua na mawasiliano.